Katika sekta yangu ya teknolojia napenda kupewa jukumu la kuwaongoza wenzangu katika mradi wawote ambayo tumepatiwa na viongozi wetu au kuwaongoza wenzangu katika shuguliza kila siku katika ofisi yetu na nafurahia kazi hiyo sana kwa kuwa unifanya niweweze kujiona kiongozi bora na mwenye madili mema katika mazingira ya kazini.

Mara kadha wa kadha nashirikiana na timu katika shughuli za masomo. Kukua mara nyingi mwalimu wetu huwa anatupa kazi ya kujadili kwa makundi. Hivyo basi, inafaa tuwe na timu tofauti tofauti ili tuweze kukamilisha kazi hiyo. Na kitu moja ambacho napenda kuhusu timu ni kila mmoja anapata nafasi ya, kujua na kusoma mengi kutoka kwa mwingine.